Mimi kiukweli napendelea mwanga wa kati, sipendi mwanga mkali. Kwa sababu mwanga mkali unaharibu macho, unaumiza macho, mimi mwenyewe navaa macho nne kwa hivyo. Unaelewa na sifai kuwa kwenye mwanga mkali utanidhuru vibaya zaidi so kwa hivyo napenda mwanga wa kati. Mwanga wa kati unaweza kuona vizuri na au kudhuru macho. Heee unaona vizuri tu.

Mimi napenda mziki ya aina yote, siwezi sema napenda mziki bongo, 'pop culture' nini hapana, napenda mziki yoyote. Bora mziki unanifurahisha. Na bado bora mziki. Unakuja na mafundisho hapa na pale, mi nitausikiza. Lakini kwa sana sana napenda mziki wa 'R&B' bongo pale, 'Kenyan music'. Naona gengetoni hapa na pale 'Reggae' bado napenda 'Riddims' bado napenda. So siwezisema napenda mziki moja. Sana sana napenda muimbaji kama Sauti sol, Alikiba hivi, Lil wayne.

Ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha ni ujuzi wa kupanga video za filamu na kupanga muziki kutoa muziki na bado ku vile jinsi ya kuendesha na kuongoza kampuni nchini na pia duniani nchi kampuni ya utangazaji na kampuni ya media hivi.

Timu ya michezo ninaofuata ni timu ya kandanda ya Manchester United. Pale uingereza na pia timu ya Barcelona pale uhispania timu zote ni za kandanda. Na tukienda mchezo wa mchezo wa vikapu. Kuna timu ni naito Golden State Warriors pale ambapo Steve Curry anachrza pale ndo hizo ndo timu ambazo nafuata sana.

Mwandishi wa vitabu ninazopenda anaitwa Jeffrey Archer. Huyu ni mwandishi ambaye anajua ako na ujuzi wa kuandika vitabu. Vile inavyofaa ako na anasisimua anasisimua kwa vile anavyoandika vitabu unahisi ukiwa. Unatamani zaidi. Ndio anitwa Jeffrey Archer kutoka Uingereza huyo. Eee pale Marekani huyo.

Mara mingi, njia ninayo tumia kupumzika ni kupiga tizi, kupiga yoga pia iko sawa, ile ya gym, bado napiga apa na pale, napenda kushiriki kwa muda wa kama masaa mbili hivi, napiga gym, napiga yoga, napiga tizi, kidogo kidogo alafu naingia. Bafu pale, natoa uchovu huo na jasho ile, halafu nakula nalala, natulia.

Tabia ambayo naipenda kwa watu wengine ni tabia kama kuwa na roho safi, kuwa mtulivu, kupenda kufanya kazi, kuwa mtu mwenye ujasiri, mtu ambaye haogopi chochote, haogopi kusema kitu, ni mtu ambaye anajijua, anajitambua, ni mtu ambaye anajua kile anachotaka maishani. Hii ndio tabia mzuri ninayopenda.

Mtu ambaye amenifundisha jambo muhimu duniani ni watu wengi, wazazi wangu, walimu wangu, katika shule upili, shule ya chekechea, shule msingi, hata chuo kikuu bado, marafiki wangu bado, mtandao bado nimesoma vitu muhimu hapa na pale. Nimesoma mambo muhimu kutoka kwa watu wengi sana kwa hivyo siwezi kuona mtu mmoja pekeyake.

Juisi ya matunda ambayo naipenda kwa sana ni juisi ya maembe sana sana. Juisi ya maembe lakini muda kwa muda utapata nachanganya. Nafanya juisi ya maembe inachanganywa na juisi ya nanasi bado naongezo juisi ya bitruti. Naongeza juisi ya passion hapo na juisi mingi bado inachanganishwa lakini kwa sana napenda juisi ya maembe.

Ndiyo napenda kwenda pwani. Napenda kuenda kubarizi pale kwenye ufuo wa bahari, pale kwenye beach. Pia napenda pwani kwa sababu pale ni kwenye. Unaezenda utulize mafikirio. Ukiwa umesongwa na mafikirio pale pwani ni mahali ambapo unaezaenda ujivinjari. Unaezenda unatulia, unapolea, pole pole pale. Una, una, una, unatulia, unabarizi.

Mchezo wa ubao sijawahi cheza mchezo wa ubao lakini ninapenda kuutazama sijawahi jaribu kucheza lakini naweza taka kujaribu kujua mchezo wa ubao unakaa kuwa mchezo ambao unasisimua na unafurahisha na pia unakuchangamsha ifaavyo, sijawahi cheza lakini napenda kuitazama.